Kumbu kumbu yangu nzuri ya shule ni zile nyakati za mapumziko nilipokuwa na marafiki. Tukicheza na kucheka na kushirikiana pamoja bila wasiwasi. Pia napenda kukumbuka walimu walio kuwa wanatu pa moyo na kutufundisha nidhamu pamoja na elimu jambo lilo nijenga kuwa mtu nilie leo.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini ni shinikizo la muda, majukumu mengi kwa wakati mmoja na wakati mwingine ukosefu wa raslimali za kutosha. Pia mawasiliano ya siyo wazi ya naweza kuchelewesha kazi lakini hujitahidi kupanga vizuri na kushirikiana na wenzangu ili kuyatatua.

Kuhusu wasilisho najihisi kuwa ni jukumu lenye changamoto lakini pia ni fursa nzuri Hapo mwanzo huwa na wasiwasi kidogo lakini nikijandaa vizuri nahisi kujiamini zaidi Wasilisho hunisaidia kuboresha mawasiliano na kushiriki mawazo yangu kwa uwazi.

Kwa kawaida na ka hadi karibu saa tano au sita usiku kulingana na majukumu ya siku hiyo huwa na hakikisha na memaliza kazi muhimu kujipumzisha kwa muda mfupi na kupanga ratiba ya siku inaofuata na pendelea kulala mapema ili kupata usingizi wa kutosha kuilinda afya yangu na kuwamuka nikua na nguvu na umakini zaidi asubuhi.

Ninapenda keki za chokoleti zaidi hasaa zile zenye unyevu na ladha tamu ya kina chokoleti. Keki hizi hunipa furaha ya kipekee wakati wa kula na mara nyingi hunikumbusha wakati mzuri wakusherehekea pamoja na familia na marafiki. Zaidi ya yote, napenda zile zinazojumuisha matunda kidogo au karanga kwa sababu zinatoa mchanganyiko wa ladha unaofanya kula keki kwa burudani kamili.

Likizo yangu ya ndoto ni ile enye utulivu na uzoefu wa kipekee. Ningependa kusafiri kuenda sehemu yenye mazingira ya asili, kama bahari, au milima, ambapo kuna hewa safi na mandhari nzuri. Ninge furahia kutembea, kupumzika, kusoma vitabu, na kujifunza tamaduni mpya. Pia ningependa kuonja vyakula vya asili, kupigia picha za kumbu kumbu, na kutumia muda kutosha kupumzisha mwili na akili mbali na presha za kila siku.

Mara nyingi, ninatumia programu za ujumbe na mawasiliano kama vile programu za kutuma ujumbe wa papo kwa papo na baruwa pepe. Kwa sababu zinanisaidia kuwasiliana haraka na wenzangu na kupanga ratiba ya kazi. Pia, ninatumia programu za kupanga kazi na kumbukumbu kama kalenda na vitabu vya kumbukumbu vya digiti. Ili kuhakikisha kwamba sina kazi yoyote inayosalia nyuma. Mara nyingine, hutumika pia programu za habari na burudani kama vile zile za kusoma makala, kutanzama video, au kusikiliza muziki ili kupumzika na kupata maarifa mapya.

Mara nyingi, ninatazama video mtandaoni kwenye YouTube kwa sababu kuna aina nyingi za video kutoka elimu, burudani, michezo, hadi mafunzo ya kila siku. Pia ninapenda kutumia mitandao mingine ya kijamii kama TikTok au Instagram kwa video fupi zinazopendeza na zinazoelimisha. Video hizi hunisaidia kupumzika, kujifuza mambo mapya na kupata burudani wakati wa muda wa mapumziko.

Wakati umeme unapokatikana, mara nyingi ni nahakikisha ni nakamilisha kazi muimu za kidijiti kama kutumia kompyuta au kuchaji simu na vifaavingine. Pia huwa ni wakati mzuri wa kufanya shughuli zina zoitaji umeme kama kuangalia video, kupika kwa kutumia vifaa vya umeme au kufanya kazi za burudani kama kucheza muziki. Kwa hakika ni natumia muda uo kwa ufanisi ili kuhakikisha sifanyi kazi kwa kukwama kutokana na ukosefu wa umeme.

Harufu ninayo penda zaidi ni harufu ya maua safi, hasa maua kama waridi na jasmini. Harufu hii hunipa utulivu wa akili na moyo, ikanifanya nijisikie furaha na amani. Pia napenda harufu ya chakula kina chopikwa nyumbani kama harufu ya wali unaochemshwa na mboga au supu ya nyama, kwa sababu hunikumbusha familia na kumbukumbu nzuri za nyumbani. Harufu hizi zinanifanya nijisikie vizuri na kunipa raha ya kipekee kila siku.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano bora kwa sababu hunisaidia kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kushirikiana vizuri na wenzangu. Pia ni muhimu kuwa na ufahamu wa kupanga na kusimamia muda ili kazi iweze kufanyika kwa ufanisi na kwa wakati. Uwezo wa kushughulikia changamoto na kujifunza haraka pia ni stadi muhimu kwani kunanisaidia kubadilika na kukabiliana na hali mpya kazini bila usumbufu.

Kila ni napo sherekea sikuku na panga mambo mapema hili niwe na mudawa kufurahia. Kwa kawaida, huanza kwa kufanya ibada au shukurani, kisha na kusanyika na familia na marafiki. Tunapika au kushiriki vyakula malum, kucheza michezo au shughuliza burudani, na kubadilisha na zawadi au maneno ya furaha. Sherehe hizi unipafuraha, unisaidia kuimarisha uhusiano na wengine na kunifanya nihisi mshikamano na tamaduni zetu.

Na wasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa njia yaheshma na ya uwazi. Hii inajumuisha mazungumuzo ya uso kwa uso, ujumbe wa kidijiti kama baruwa pepe au program za mawasiliano na mikutano ya kupanga kazi. Pia na kusudia kusikiliza maoni yao, kushirikiana kwa ushirikiano na kuwakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake vizuri ili kazi ifanyike kwa ufanisi na amani kazini.

Ninapendelea viatu vya staree na visivyo na mzigo mzito kama viatu vya michezo hivi vinanisaidia kutembea kwa uraisi kufanya shughuli za kila siku bila usumbufu na pia vina muonekano mzuri unaofaa ali mbalimbali Zaidi ya yote napenda viatu vinavyoweza kudumu na kuwa na faraja muda wote wa kuvaa.

Kushughulikia muda wa mwisho, mimi huwa napanga kazi mapema na kuzingatia vipaumbele. Hii, inajumuisha kugawa kazi kubwa kuwa sehemu ndogo ndogo, kuweka muda maalumu kwa kila kipengele, na kuepuka kuchelewa. Pia, nahakikisha nashirikiana na wenzangu ili kila mtu ajue wajibu wake, na mara nyingine ninatumia zana za dijiti kufuatilia maendeleo. Hii yote husaidia kuhakikisha kazi inakamilika kwa wakati bila msongo au hofu.

Ndio, nasoma gazeti mara kwa mara Napenda kusoma ili kupata habari za sasa, kujua maendeleo ya ndani, na nje ya inchi na pia kupata maoni mbalimbali kuhusu maswala ya kijamii, siasa na burudani kusoma gazeti kunanisaidia kuwa na ufahamu mzuri wa dunia inayonizunguka na kufanya maamuzi sahii katika maisha yangu ya kila siku.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kutumia ratiba maalum na vipa umbele. Kwanza, huangalia kazi zote muhimu za wiki hiyo na kuzipanga kwa siku. Nikizingatia muda unaohitajika kwa kila kazi. Kisha, weka muda wa mapumziko, mazoezi, na shughuli za kibinafsi ili kudumisha uwiano kati ya kazi na maisha binafsi. Pia, huacha nafasi ya dharura au kazi zisotarajiwa ili nisipate presha kubwa. Kwa njia hii, wiki yangu inakua na mpangilio mzuri, kazi zinaenda vizuri, na ninaweza kufanikisha malengo yangu bila msongo.

Ningependa kupata mafunzo ya uongozi na usimamizi wa muda, ili niweze kupanga na kusimamia kazi kwa ufanisi zaidi. Pia, mafunzo ya teknolojia mpya na zana za kidijiti yangenisaidia kuboresha tija kazini na kufanya kazi kwa haraka na kwa ubora. Zaidi ya hayo, ningefurahia mafunzo ya mawasiliano bora na kushughulikia changamoto kwani yananisaidia kushirikiana vizuri na wenzangu na kushughulikia matatizo bila wasiwasi. Hii yote inarahisisha kazi na kunipanua ujuzi wangu wa kitaalamu.

Kila asubuhi, ninafuata utaratibu uliopangwa hili kuwanza siku kwa njia yenye tija na utulivu. Kwanza na mshukuru mungu kwa uhai na afya. Kisha ufanya usafi binafsi kama kuosha uso na meno. Baada yake, unywa maji na mara nyingine kuliwa chakula cha asubuhi chenye virutubisho. Baada hapo, hupitia ratiba ya siku kupanga kazi muhimu na kujiandaa kisaikolojia na kimwili hili kuanza kazi au shuhuli za siku kwa nguvu na umakini. Mara nyingine pia nafanya mazoezi madogo kama kuruka kamba hili kuamusha mwili. Utaratibu huu unisaidia kuwa na siku yenye mpangilio mzuri na tija.

Kumbukumbu ya utotoni ninaokumbuka zaidi ni ile ya kucheza na wenzangu shambani au mtaa karibu na nyumba yetu. Tulicheka, tukicheza michezo ya jadi na kujaribu mambo mapya bila hofu. Kila mara nilipokuwa na familia na marafiki, tulijumlisha pamoja furaha, michezo na hadithi za kusisimua. Kumbukumbu hizi zimenifundisha thamani ya urafiki, mshikamano wa familia, na furaha ya mambo madogo na bado hunifanya nijisikie joto la moyo kila ninapokumbuka utoto wangu.